Ninatamani kusikiliza mziki leo. Ni aina gani inafaa labda mziki wa zamani ule wa baba zetu. Kuna nyimbo nzuri za taarab zinaburudisha moyo. Au nisikilize rhumba inafurahisha na kunifanya nitake kucheza. Ninamkusanyiko mzuri wa nyimbo kwenye simu yangu. Nitachagua wimbo wa kupendeza niusikilize ukijirudia. Mziki una nguvu wa kubadilisha hali ya moyo. Ukiwa na huzuni, mziki unakuondolea. Ukiwa na furaha, unakuongezekea. Leo ninahisi vizuri, nitacheza kidogo tu nyumbani. Hakuna mtu anaona, nitafurahia bila aibu.

Wikende inakuja. Nifanye nini siku ya jumamosi? Labda niende sokoni kununuwa mahitaji ya nyumba. Au nipumzike tu nyumbani. Ni some kitabu. Nina kitabu kimoja, sijasoma tangu wiki iliyopita. Familia wangesema tuende ziara kwa bibi. Hatuja muona kwa muda. Hiyo ni wazo zuri. Tutachukua zawadi kidogo, labda matunda au mkate. Nadhani tutafurahia muda pamoja. Lakini naomba tupumzike pia. Tumekuwa na kazi nyingi. Nitawaza mpango mzuri. Turidhike wote.

Mvua inanyesha sana leo. Sauti yake kwenye dari inatulia. Nitatoka nje au nikae nyumbani. Nadhani kukaa ndani ni.bora. Mvua haita isharaka. Nitakunjua tu hapa. Nipike chai ya moto. Kuna vita bukadhasi jasoma. Sasa ni wakati mzuri. Watoto wanacheza chumbani. Wanafurahi na mvuwa. Wanasema wanataka kuenda nje. Waangamize maji. Lakini ni baridi sana. Nitawasomea hadithi badala yake. Sikuza mvua nizakupumzika na familia. Ntatayarisha chakula cha moto kwa jioni. Watoto watapenda. Baridi kama hii inaitaji supu ya moto.

Niwepata kitabu kipya tangu wiki mbili bado sijasoma Nimikuwa na shugli nyingi Leo nchuchukua muda kusoma angalau kurasa kumi Kitabu kinazungumzia historia ya nchi yetu ni muhimu kujua. Napenda kusoma jioni kabla ya kulala moyo wangu unatulia. Magazeti ninasoma asubui Lakini vitabu kwa jioni Watoto wangu wanaona ninapenda kusoma nao wanaanza kupenda Nitabia nzuri kuwapa. Maktaba ya karibu ina vitabu vingi. Nitakuenda wiki ijao. Soma. Kusoma kuna fungua akili. Kujua mambo mapia.